Wakati wa likizo napenda kujistawisha kwa kusoma vitabu, aina mbali mbali, napenda kusoma vitabu ambavo vitanipatia ujuzi wa mambo mengi, napenda pia kusoma magazeti na ili kupata habari za mambo yanayoendelea katika nchi. Halafu pia napenda kujitwika katika ulingo wa kuprogramu kompyuta mara nyingi na soma zaidi kuhusiana na programu za kitakwimu, statistics. So nasoma mambo ya data analysis na pia kuprogramu kutumia software ya Python.

Mchezo ambao ningependa kuujaribu ni mchezo wa golf. Kwa kiingereza unafaanika kama golf. Ni mchezo ambao ni wa ajabu sana kwa sababu ni watu wachache sana wanaucheza na unanasibishwa sana na wale wenye uwezo, kipato cha juu, matajiri. Ningetamani kujua kucheza golf ili na mimi pia niweze kujiunga katika timu mbalimbali za mchezo huu.

Kwa siku nafanya zoezi marambili wakati wa alfajiri na wakati wa jioni nikirudi kazini. Lakini wakati wa wikiendi siku ya jumapili ndio siku kubwa sana ambao mimi natumia muda mwingi kufanya mazoezi. Kwa wiki nafanya mazoezi siku saba. Ni kila siku nafanya mazoezi.

Ndiyo, napenda sana muziki wa jadi. Kwanza mimi ni mpenzi sana wa miziki ya jadi. Kwa sababu miziki hii inakua imelinda tamaduni zetu za kiswahili. Na ata pia kuna miziki mengine ya jadi ambayo sio ya kiswahili. Lakini pia bado ni mizuri. Kama ile ya lingala. Au miziki mengine ya jadi inakua kama ile ya kiingereza. Aina ya blues. Au inaitwa soul music. Napenda sana miziki ya jadi.

Mara nyingi natumia programu kama vile WhatsApp ili kuwasiliana na ndugu na jamaa na marafiki. Na pia natumia programu za YouTube, TikTok ili kujiburudisha na kujielimisha katika mambo mbalimbali. Na pia katika kufanya kazi za analysis statistical analysis natumia programu kama vile Python au R software.

Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea ni Misri, ili ineze nikaona zile pyramid za Misri. Kitu kinachonivutia katika zile pyramid ni ule ufanisi na ujuzi waliokuwa nao watu wa enzi za Firauni na kujenga pyramid kama zile wakati hata teknolojia haijakuwa kama vile sasa hivi. Hicho ndo kitu kinachonivutia zaidi ili nieze kuona kwa macho yangu, ana kwa ana, ufanisi ule wa zile pyramid.

Ninahisi vizuri kuhusu wasilisho na nimelielewa vizuri, ingawa kuna vipengele vichache ambavo vinahitaji kurekebishwa kutokana na lugha inayotumika. Lakini kwa ujumla, nahisi vizuri tu wasilisho linaeleweka na lugha pia inayotumika hapo ni rahisi na niya kueleweka.

Tabia ninayoipenda kwa watu wengine napenda watu wenye tabia ya uaminifu. Mtu mwenye tabia ya uaminifu anakuwa mtu mkweli, mtu ambaye unaeza ukamuachia vitu vyako na ukavipata viko vile vile. Ni tabia ambayo inapatia mtu heshima na inafanya mtu awe na mafanikio zaidi katika maisha yake.

Wakati wa mapumziko ya mchana, kitu cha kwanza ambacho napenda kufanya ni kuenda kusali sala ya adhuhuri. Nikisha maliza sala ya adhuhuri naenda kupata chakula cha mchana. Ambapo hapo pia napata fursa ya kujumuika na marafiki, majirani, kutia gumzo. Pia naingia mtandaoni ilikuangalia habari zozote zinazo endelea duniani na kujijuza yanayo jiri.

Huwa najihisi vizuri tu kusubiri kwenye mstari kwa sababu ni mojapo ya njia ya kufuata mpangilio na kuhakikisha aliyekuja wa kwanza ndie anayepata huduma. Kwa hiyo ni kitu kizuri na mi pia nakichukulia vizuri na najihisi vizuri kukaa katika mstari.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu. Ni aina ya hadithi ambazo zinasisimua sana. Na huo msisimuko ndo unazidi kunipatia ile hamu ya kutaka kujua zaidi kitakacho tokea mbele ya hadithi hasa hivo zinafanya haditi zinavutia zaidi na zinachukua muda wangu katika kuielewa hadithi ile. Sasa huwa napata kuzipenda sana haditi za ajabu.

Napendelea sana mahali pa kimya. Huwa pananipatia utulivu na pia pananifanya nakuwa na amani. Ikilinganishwa na sehemu za kelele. Sehemu za kimya pia pananifanya niwe naweza kufanya kazi kwa bidii zaidi na pia kufanya kazi kwa umakini zaidi.

Hapana sipendi kuoga kwa maji ya moto kwa sababu ya joto jingi ambapo liko katika sehemu hizi za Mombasa. Mara nyingi napenda kuoga maji ya baridi kwa sababu yananisaidia kutoa joto mwilini na pia yananisaidia kiafia kwa sababu pia nibnjia moja hapo ya kufanya mwili utoe joto. Hivo basi kujiepusha na yoto jingi kukaa kwenye mwili na kuleta marathi mengine.

Mchezaji bora wa mpira kikapu, ninamfahamu kama Michael Jordan. Napenda mchezaji huyu kwa sababu ya ujuzi wake na kipaji chake cha mchezo huu. Anajua kucheza vizuri na ni mchezaji ambaye ana adabu na heshima akiwa anacheza pale kiwanjani. Na pia niliwahi kumuona katika mchezo mmoja ambapo alinifanya sasa ndio nikawa shabiki yake. Aliweza kufanya 'dribble' na akaweza kufunga bao akiwa mbali sana. Hivyo basi nikajua huyu ndio mchezaji mwenye shabaha. Na pia ujuzi ambao namuona nao ni ule wakuwa anajua 'kudribble' na akirusha hakosi kwenye kikapu. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana ujuzi mahiri sana wa shabaha. Naa mimi uwa nikimwona kusema kweli nasisimka. Kwa sababu ni mchezaji ambaye naupenda sana ule mchezo wake na hata nikimuona pale nabakia hoi, yaani nashangilia tu.

Kipawa changu mimi ni cha kupiga gita, na mimi mpigaji gita mashuhuri katika bendi ya jahazi modern tarab na mimi nimeanza kupiga gita tangu niko shule ya sekondari katika kwaya ya shule na hapo ndipo nilipogundua kipawa changu cha kupiga gita. Na hadi sasa hivi katika bendi ya jahazi, modern tarab, mimi bado nawapigia gita.

Mimi napenda juisi ya matunda aina ya maembe. Maembe napenda sana kitengenezwa juisi halafu yachanganywe na tangawizi. Inakuwa ni juisi moja tamu sana na inanivutia zaidi. Kwa nini napenda maembe? Kwa sababu hii juisi haikatiki kiu peke yake, bali pia inanishibisha. Kwa sababu inakuwa ni juisi nzito, inakuwa kama vile ya parachichi. Lakini napenda sana juisi ya embe kwa sababu pia inakuwa na utamu wake flani wa pekee.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni mfumo ambao naona uko madhubuti na uko salama zaidi kilinganisha na mfumo ule wa kuweka nambari ya siri. Na pia kulingana na mfumo huu wa kuweka vidole inakuwa ni aina yaani ya kipekee ambayo hakuna mtu ambaye anaweza kafungua either simu yako au kitu chochote kile ambacho ni chako umekifunga kwa mfumo huu kwa sababu kila mmoja anakuwa na alama tofauti ya kidole. Hivo basi huifanya ni njia madhubuti ya usalama katika kuficha vitu vako.

Mimi natumia data ya simu na hii ni kwa sababu kuweka wifi bado imekuwa ni changamoto kwa katika eneo ambalo mimi naishi. Lakini pia wifi inakuwa ni njia nafuu zaidi. Ukilinganisha na data ambazo mara nyingi zinakuwa na bei ya juu na mda mchache wa matumizi. Mimi natumia data ya simu sana sana.

Wachezaji wa mchezo na wapenda, kwanza na mpenda Michael Jordan, ambaye alikuwa ni mchezaji bora, wa mpira wa kikapu, na hii ni kwa sababu wa zile shabaha zake na dribol anazozifanya pale uwanjani. Mchezaaji wa pili napenda Cristiano Ronaldo, huyu atabaki kuwa mchezaji bora kwa angu, kwa maoni yangu, wa mpira wa mguu, Cristiano Ronaldo. Halafu wa tatu atakuwa ni Messi, ambaye pia anafuatwa baada ya Cristiano Ronaldo, kama mchezaji bora, wa mpira wa miguu.

Ndiyo, nimewahi kushiriki katika mashindano, hususan mashindano ya kuimba. Nakumbuka nilikuwa katika shule ya msingi, ambapo tulishindana na kwaya za shule zingine, na sisi kwaya yetu ya shule, tukaibuka washindi. Na mashindano mengine nishai kushindana ni mashindano ya kukimbia ambayo nakumbuka nilifanya mwakani wakati nataka kujiunga na jeshi. Lakini siku faulu na hapo ndo ikawa sababu ya mimi kutojiunga na jeshi.

Wakati wa mvua kuu mara nyingi huu ni msimu ambao naupenda sana na wakati wa mvua kuu huwa kama nipo shamba basi huu ndo wakati ambao mimi nalima sana na pia napenda sana kucheza kwenye mvua. Hivyo basi ile mvua hata ikiwa inanyesha kwa wingi namna gani, mimi huwa naifurahia nikiwa niko shamba nalima. Na nakumbuka, kuna siku nilikuwa natoka kazini, niko mjini, ikawa kuna mvua kubwa sana jioni ile. Badala ya mimi kuchukua gari na kuenda nyumbani niliamua kutembea kwa sababu kule kunyeshewa basi mimi ndo nafurahia. Na ndo ivo naona njia ambao ya kujifurahisha au kuifurahia mvua ni basi ikunyeshee. Na kwa hiyo mpango wangu wa kupanda gari na kuenda nyumbani niliuvunja na ikabidi sasa nitembee ili niweze kunyeshewa na ile mvua. Kwa sababu mimi napenda mvua. Na ni msimu ambao mimi huwa naupenda sana, msimu wa mvua kuu, na huwa nasikia sana, nasikia raha sana, nikisikia ile sauti ya mvua. Na kama itakuwa ni wakati, nyakati za jioni au asubuhi, iwe kama ni muda wa wikendi, basi huwa nafurahia zaidi nikiwa nalala, huku nikisikia ule mlio wa mvua.

Nachukia kuosha vyombo vya chakula. Baada kama nishapika ugali, nishapika mchuzi. Basi kama kuna kazi ambao nachukia nikuosha vile vyombo. Na hii hata sijui ni tabia imeanza lini. Lakini huwa naona kama ni shida, kuosha, unaona kama uvivu fulani, unanijia. Na kufanya ile kazi basi inapata uzito.

Napendelea kitanda kizuri, kwa sababu ukilala katika kitanda kizuri, basi mwili wako pia unaeza kupumzika, unapata mda mzuri wa kupumzika, na usingizi wako hauwi ule wa mangamungamu ila unapata usingizi mwanana. Na hivyo basi mwili wako unaeza kupumzika na unaeza ukamuka ukiwa uko katika hali nzuri ya kupambana katika mafanikio yako ya siku ijayo. Hivyo basi pia ili uweze kufanikiwa vizuri ni lazima ulale katika kitanda kizuri.

Napendelea chakula chenye ladha ya nyama, na mimi ni mpenzi sana wa nyama, na katika nyama nakula nyama zote zote. Nakula nyama ya samaki, nakula nyama ya ng'ombe, nakula nyama ya kuku, nyama zote mimi nazipenda. Na chakula chenye ladha ya nyama pia kinanivutia zaidi, na ladha yake inakua tamu sana. Basi nikikosa nyama, basi chakula kue ni chenye ladha ya tui, tui la nazi. Napenda chakula kilichopikwa kwa tui la nazi kwa sababu pia nazi inaleta ile ladha tamu sana ya kipwani.

Mimi napenda kulala mapema na kuamka mapema kabla ya jua kutoka kwa sababu nikilala mapema ninapata muda mzuri wakupumzika na hivo basi pia kuamka alfajiri na kuweza kusali na pia baada ya kusali ninaweza kujipanga katika vitu ambavyo ninatakiwa kufanya siku hiyo kabla kukutwe. Hivo basi inanipatia muda mzuri sana wakujipanga kabla ya kuanza siku hiyo. Ndio maana napenda kulala mapema na kuamka mapema.

Mahusiano yangu na wazee wangu ni mazuri na ni mahusiano yaliyojengwa kwa heshima, adabu na yanayofuata utamaduni na sheria za dini. Na kwa wazee wangu, mimi siku zote nitakuwa mdogo wao na kwangu mimi wao siku zote watakuwa wakubwa wangu. Hivo basi maneno nitakao yapata kutoka kwao ni maneno ambao nayabeba kwa uzito na nayachukulia maneno yenye umuhimu zaidi katika maisha yangu. Ni kama vile wahenga wanavyosema, jungu kuu halikosi ukoko. Yani mtu mzima lazima atakuwa na busara na katika hiyo busara ndiye inayomjenga yule mdogo wake. Kwa hiyo, mimi na waheshimu sana wazee wangu na napenda kudumisha heshima na adabu kwao.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya, lakini katika hivi vyakula vipya mara nyingi sipendi kujaribu nyama. Napenda tu kujaribu vyakula aina ya kama ni mboga za majani au vyakula tu pasipo na nyama. Na hii ni kwa sababu ya changamoto za kitamaduni na za kiimani.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni kuwa maisha yapo kama vile yalivo. Ukipambana sana alafu uone badu hakuna mafanikio au bado hakuna mabadiliko. Usikate tamaa na jipe moyo siku zote kuwa ipo siku mabadiliko yatakuja au mambo yata yata yatakuwa bora zaidi. Na katika haya maisha siku zote mweke mungu mbele kwa sababu sisi kama binadamu pia tunakuwa na mipaka. Tunaeza tukafanya bidii lakini bidii yetu pia isifanikiwe au iwe mungu mwenye hajataka ufanikiwe. Kwa hiyo pia tumweke mungu mbele na kumwomba atufanikishe zaidi na zaidi. Alafu kabla ya kusahau ningependa pia kumshauri kuwa katika haya maisha usiwahi kudharau mtu yoyote kwa sababu huwezi jua kesho itakuwa vipi au huwezi jua nani atakufaa kesho.

Chakula ninacho penda zaidi ni ugali kwa nyama ya nazi. Ichi ni chakula ambacho ni raisi sana kukipika na kila kitu kinapatikana tu katika haya masoko yetu. Na nyama, ukipika kwa tu ila nazi inakua na ladha tamu na hivo basi, kufanya ule mchuzi unakuwa mzuri zaidi. Kwa hiyo chakula ninacho kipenda mimi ni ugali, kwa nyama ya nazi.

Ili niweze kuyanisha kazi na maisha yangu binafsi, kitu cha kwanza ambacho nafanya ni kutenga muda wa kazi na kutenga muda wa maisha yangu binafsi. Ikifika wakati wa kazi, akili nguvu zote naziweka katika kazi. Nahakikisha kuwa nimefanya kazi yangu katika muda ule ambao napaswa kufanya kazi. Hivo basi najieka kando na kitu chochote ambacho kinahusiana na maisha yangu binafsi. Hii ni kwa sababu ya kueza kupata mafanikio katika kazi yangu. Na ukifika muda wa maisha yangu binafsi, naweka kando vitu vote vinavo husika na kazi. Hivo basi nikimaanisha naweka nguvu akili katika maisha yangu binafsi. Natenga muda na familia yangu, natenga muda wa kukaa na rafiki zangu. Pia natenga muda wa mimi mwenyewe kukaa binafsi na kutathmini maisha yangu na siku nzima ilivyoenda. Hivo basi inanifanya naeza kuyanisha kazi na maisha yangu katika siku zetu za kila siku.

Mwezi wa mwaka ninao upenda zaidi ni mwezi wa kumi na mbili kwa sababu huu ndio mwezi ambao uko mwisho wa mwaka na mara nyingi tunakuwa tunapata fursa ya kujumuika na familia zetu nyumbani kwa sababu kazi nyingi zinakuwa zimefungwa na huu ndo mwezi ambao watu wanasherekea siku kuu nyingi sana watu wanasherekea siku kuu ya mwaka mpya, watu wanasherekea siku kuu ya krismasi na pia kuna siku kuu za taifa ambazo pia zinasherekea hususan hapa nchini Kenya. Kwa hiyo ni mwezi ambao kuna sherehe nyingi sana na mara nyingi huwa najipata nikiwa na furaha na nikisherekea na watu wangu wa karibu hapa nyumbani.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni kichina kwa sababu ni lugha ambayo naiona ni ya kipekee na pia ni lugha ambayo mimi kwa maoni yangu naona wafanyibiashara wengi wanapaswa kujifunza kwa sababu uchina kuna mali nyingi ya kufanya biashara na wafanyi biashara kutoka pembe zote za dunia wanaenda uchina. Hivo basi itakuwa rahisi sana katika kuongea na wale wachina wenyewe bila ya kuwa na mkalimani ambaye pia anaeza akaharibu biashara pindi unapoongea na mwenye mali. Kwa hiyo lugha ningependa kujifunza niya kichina ili niweze kufanya biashara na wachina wenyewe.

Kwanza kabisa huwa nachukua muda kuangalia kwa kina ili niweze kujua chanzo cha tatizo ni nini. Alafu pia baada ya kujua chanzo na jaribu kutathmini uwezo wangu wa kutatua tatizo hilo. Na kama nitakua nina uwezo wa kutatua tatizo hilo, basi huwa bila poteza muda nawahi kabisa katika kuanza kutatua tatizo hilo. Na iwapo itakua sina uwezo wa kutatua tatizo hilo ila kuna mtu ambaye anaweza akaleta suluhisho katika tatizo. Basi huwa bila kupoteza mda, nitamhusisha mtu yule ili kuweza kupata suluhisho la tatizo.

Jinsi ninavyosherekea siku yangu wa kuzaliwa, kwanza huwa ikifika siku yangu tarehe ya siku yangu ya kuzaliwa, huwa hiyo siku nahakikisha huwa nimefunga, sili kitu chochote hadi jioni, alafu pia namuomba mungu, anizidishie afya na umri mrefu, halafu pia napenda kuwa karibu na familia yangu na marafiki zangu kwa sababu hao ndio watu ambao wananipatia nguvu na furaha katika maisha yangu. Na pia katika siku niliyosherehekea na nikafurahia zaidi ni siku ambayo nilifika nyumbani alafu mama yangu mzazi akawa amenitengenezea keki, amepika keki nzuri na tukasherehekea kwa pamoja. Na katika siku yangu ya kuzaliwa ijayo, ningependa kupokea zawadi ya kipakatilishi ili niweze kufanya kazi zangu za mitandaoni.

Nataka kufikia katika kiwango cha kuwa na ujuzi wa kutosha ili niweze kufungua na mimi ofisi yangu na kuwajiri wengine na ikawa ni fursa pia ya mimi kujiendeleza katika tajiriba yangu hii ya kazi.

Nina hakikisha kwanza akili yangu yote ninaiweka kwenye kufanya hiyo kazi. Hivyo basi kitu chochote ambacho hakihusiani na kazi ninayo fanya huwa naiweka kando ili niweze kuipatia akili yangu wa mda mwafaka wa kushughulikia ile kazi. Na pia mara nyingi naanza na kufanya kazi ambayo ni nyepesi. Kama kazi itakua ni kubwa naanza kufanya kazi ambayo ni nyepesi na ni rahisi. Ambapo itanipatia motisha ya kuweza kufanya kazi ile ambao ni ngumu na sio rahisi.

Ili kuimiza ushirikiano katika timu, kitu cha kwanza ni kuhakikisha timu yote inakuwa na lengo moja. Kama timu itakuwa na lengo moja, basi itakuwa bidii zote zinazofanyika kwa kila mmojawapo katika ile timu ni kuhakikisha watu wanatimiza lile lengo moja. Na kitu cha pili ni kuwa na upendo, ambao ule upendo ndo utadumisha ule ushirikiano. Kwa hiyo kukua na upendo, watu wanakuwa na ushirikiano wa kutimiza lile lengo lao moja.

Mimi nasaidia jamii yangu kwa kujiunga katika kikundi cha wana mazingira ambacho ni kikundi kilicho undwa na wana jamii wenzangu na lengo letu kubwa ni kusafisha mazingira katika mitaa yetu. Kwa kila siku ya jumamosi, tunakutana na kusafisha mazingira yetu. Na pia tunakusanya taka na kuzichoma, zingine tunazizika. Na pia katika kikundi hicho, mimi nimejitolea kuwa mweka hazina. Na ni kazi ambayo naifanya bila ya kulipwa na nikama msaada wangu kwa jamii yangu.

Jukumu ninalo lipenda zaidi ni lile la kuwa kinara wa wafanyikazi wenzangu katika kitengo cha takwimu ambapo huwa nazunguka na wao kwenda kuchukua habari mbalimbali na hesabu mbalimbali katika jamii zetu hapa mjini Mombasa. Hii na inipatia fursa ya kuweza kuwajua na kuwaelewa wenzangu kwa kina zaidi na pia inanijenga katika kuwa kiongozi bora na pia imenisaidia kuelewa wenzangu na pia kuweza kutatua changamoto zao kulingana na tabia zao. Na hivyo ime wafanya wengi wao kunipenda na kunisaidia katika uongozi huo.

Madhari ninayo iona nikichungulia nje kutoka kwa dirisha langu naona miti, majengo na bahari. Na mara nyingi huwa napenda kuangalia mandhari hii muda wa alasiri pale jua linapokutwa. Na pia mara nyingi hii mandhari hubadilika kutokana na misimu mbalimbali. Ikifika msimu wa mvua, naona bahari inageuka rangi, haiwi tena rangi ya samawati na kuna kuwa na mawimbi makubwa makubwa. Alafu pia nayo miti naona inazidi kuwa rangi ya kijani. Na pia ni mandhari nzuri ambayo pia inafanya natulia akili na pia inaniwezesha mimi kufurahia mandhari hiyo.

Sera ya kampuni ninayo iona muhimu ni ile ya maendeleo na mafunzo kwa wafanyakazi wa kampuni kwa sababu pindi wafanyakazi wakipata mafunzo wanaeza kupata ujuzi mbali mbali na kueza kujiendeleza katika tajriba zao na pia kufanya kazi zao kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo kampuni ikiweza kuwapatia wafanya kazi wao mafunzo na maendeleo ya kudumu, hivo basi inatengeneza uhusiano bora kati ya kampuni na wafanyakazi na hivo ndo inakua chachu na sababu kubwa ya maendeleo katika kampuni hiyo.

Aina ya muziki ni nao penda ni aina ya bongo, rhumba na taarab. Mwimbaji wa bongo ni naye mfuatilia sana. Anaitwa bosokhan. Huyu ni msani mwenye kipawa kikubwa. Na ambaye ameimba nyimbo nyingi nzuri nzuri za aina ya bongo flavor. Na upande wa rhumba napenda sana mwana muziki anaye fahamika kwa jina la franco. Franco pia ni msanii ambaye ana ujuzi mkubwa kupiga ala za muziki. Na pia upande wa taarabu napenda kufuatilia Hadija Yusuf na Lila Rashid. Hawa ni wasanii ambao wana kwasi mkubwa wa lugha ya kiswahili. Na wamefanya taraabu kama njia moja wapo ya kulinda utamaduni wa kiswahili. Napenda sana kusikiza hizi aina za muziki wakati wa jioni, wakati nimetoka kazini. Zina ni patia utulivu na naweza pia kutulia na kurudi katika hali ya sawa baada ya purukushani nyingi sana za siku hiyo. Mara nyingi nikisikiza muziki na nyimbo ninazo zipenda napata amani na utulivu wa roho.

Napanga kazi zangu mapema na pia nagawanya majukumu mapema na pia nahakikisha kila kitu nafanya kulingana na ratiba iliyowekwa na pia kila kitu nakifanya na kumaliza kwa wakati. Na hii itachangia katika kuhakikisha kuwa kila kitu kiko sawa.

Nahakikisha kuwa hakuna mtu mwingine anayejua nenosiri yangu na pia katika hilo nenosiri nahakikisha kuwa sio maneno ya kialfabeti pekee yake ila nayachanganya. Ni maneno ambayo nachanganya na nambari na pia nachanganya na alama mbali mbali. Kwa hiyo nenosiri lile nahakikisha haliko kama neno ambao ni alfabeti tupu bali ni mchanganyiko wa alfabeti, alama na nambari. Hii inasaidia sana kuifanya nenosiri lile kuwa ngumu sana kudukuliwa na mtu yeyote yule.

Ningependa kuwa nau wezo waki fedha na mali nyingi ili niweze kusaidia wale wa siojiweza hususani katika jamii yangu. Na pia hii inge nipatia fursa ya kufanya vile vitu ambavyo ninge taka kufanya mda kama huu kama kusoma zaidi au pia kuweza kusaidia watu wangu katika jamii kuweza kulipa ada za shule, kuweza kulipa ada za hospitali. Hii ingekua ni nafasi nzuri sana kwangu kwa sababu vitu vingi vinatokea kwa sababu kuu ya kuwa sina uwezo kwa kifedha.